Ndiyo, napenda michezo ya video. Asa, ile inayohitaji kufikiria au hadithi nzuri kama adventure, puzzle au simulation. Pia, michezo ya kushindana kidogo na marafiki. Napenda hizo mchezo, hizo hizo.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naiangalia kama muda wa kushukuru na kujipa furaha ndogo. Huwa uanzia kwa kutafakari mwaka uliopita, kile nilichojifunza na nilichofanikiwa. Kisha kuwasiliana na watu wa karibu familia na marafiki wachache si lazima sherehe kubwa napenda kitu rahisi kama chakula ninachokipenda, mziki mzuri na kicheko. Wakati mwngine napenda kujizawadi kitu kidogo na au uzoefu mpya.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Huniacha nikiwa na hamasa kwa sababu hunisaidia kujifunza kwa haraka, kufanya mambo kwa urahisi zaidi na kuona dunia kwa mtazamo mpya. Lakini pia napenda kuichunguza taratibu, kuielewa kwanza faida zake na changamoto zake kabla ya kuitumia kamilifu.

Kwa wiki huwa nafua nguo mara mbili hadi tatu. Hii hunisaidia kuweka nguo safi bila kujichosha sana. Hasa nikizipanga kulingana na rangi na aina ya nguo. Lakini ratiba hubadilika kama kuna kazi nyingi au sifai. Inaweza kuwa zaidi au chini.